Mimi binafsi hujitahidi kunywa angalao lita mbili hadi tatu kila siku Nimegundua kuwa kunywa maji ya kutosha hunisaidia kuwa na nguvu hasa ninapokuwa nafanya mazoezi au kazi nyingi mchana asubuhi nikiamka napenda kuanza siku yangu kwa glasi moja au mbili za maji hata kabla hata ya kula chochote Hii hunisaidia kuamshamwili na kusaidia mmengenyo wa chakula Wakati wa mchana huwa ninakumbuka kubeba chupa ya maji kila ninapoenda nje Hii hunisaidia kunywa maji kindogo kindogo badala ya kusubiri mpaka niwe na kiu kali watu wengi hunywa maji tu wanapohisi kiu Lakini ukweli ni kwamba mwili wetu huhitaji maji muda wowote muda wowote pia kunywa maji husaidia ngozi kuwa nzuri na hupunguza uchovu jioni baada ya shughuli za siku kunywa maji tena ili kurudisha maji yaliopoteza mwilini kupitia jasho Ingawa wakati mwingine husahau jitahidi kuweka ratiba ya kunywa maji kwa ujumla kunywa maji ya kutosha ni tabia nzuri ya kiafya ambayo kila mtu anapaswa kuzingatia kila siku.